Kuhusu kufanya marafiki wapya, mimi hua nachukua mambo taratibu. Mara nyingi inaanzia kwenye maongezi mandogo kama kuuliza mtu kuhusu kitu anachovaa, mahali anapo toka, hau hata njambo linavyo endelea mahali tulipo. Kutoka hapo, hua napenda kusikiliza zaindi kuliko kuzungumza ili nijue anapenda nini wanacho jali na kama tunamambo tunayo shirikiana. Nikipata kitu cha kufanana kama msiki, michezo au filamu huwa ni rahisi kuendelea kuongea bila kujilazimisha Pia napenda kueka mazingira ya urafiki kuwa ya heshima bila presha Kwa hiyo kwangu siri iko kwenye kuonyesha uhalisia, kuonyesha nia ya kuwajua watu na kuwapa na fasi pia wafunguke Kandiri munda mnafyoenda, ukiona mnaelewana ndivyo urafiki, unanjinjenga pole pole na kwa kawainda kabisa.

Kwa upande wangu, ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu ambaye anacha alama nzuri kwa wengine kupitia kazi ninayofanya. Sipendi tu kufanya kitu kwa anjili kupata pesa au umarufu bali kwa sababu kinaongeza dhamani kwa watu. Ngependa kufikia hatua ambapo kile ninachofanya kinawasaidia watu kunjifunza, kufunguka, kubadilika au hata kutulia. Pia ningeenda mbali zaidi kuweza kusafiri kukutana na watu wa tamanduni tofauti na kunjifunza mitazamo yao kuhusu maisha. Kwa kifupi, ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha yenye maana, siyo tu kwa upande wangu bali pia kwa wale ni nao kutana nao jiani.

Kwa upande wangu, napenda kuvaa kofia mara kwa mara. Kwa kawaida, huvaa kofia nikitoka nje wakati kuna jua kali au ninapotaka kuonekana nipo vizuri bila kujisumbua sana. Kuna siku zingine ambapo nywele zinakuwa zijakaa vizuri na hapo kofia hunisaidia sana kuficha hilo na kunifanya nijisikie nipo sawa. Sivaangi kila siku lakini ni kitu ninacho kipenda kwa sababu huhunipa uhuru na faraja ninapo kichagua.

Kwa upande wangu, napenda zaidi kutazama mchezo kukuliko kucheza. Kutazama hunipa nafasi ya kufurahia mchezo bila shinikizo, hasa wakati timu ninayoipenda inacheza. Ni rahisi pia kufuatilia mbinu, wachezaji na jinsi mchezo unavyobadilika kila dakika. Hata hivyo, kuna wakati napenda kucheza mchezo midogo na marafiki kwa ajili ya kujiriburudisha tu, sio kwa ushidani. Kwa ujumla, kutazama michezo hunipa hamasa na burudani na wakati mwingine hunifanya nijisikie kama sehemu ya timu hata kama niko nyumbani.

Kwa upande wangu, napenda mvuwa kwa sababu uniletea isia ya utulivu na amani. Sahuti ya matone yanapo gonga pa haudirisha uwe inatuliza mawazo na kunifanya nijiskie kama dunia imetulia kwa muda. Wakati mwingine, vumba wa arthi baada ya mvuwa kunyesha uniletea kumbukumbu nzuri za utotoni. Pia napenda kutazama mvua kupitia ndirisha hasa wakati nikondani na sina haraka za kwenda mahali. Hata hivyo, mvua pia inawensa kuwa kiro kidogo kama ninamipango ya kutoka hau kama barabara zinaja maji. Lakini kwa jumla, mvua ni kitu ninacho kipenda kwa sababu ya utulivu na isia nzuri inazo iletea.

Kwa upande wangu, nanjikinga na njua kali kwa njia kadhaa. Hasa wakati ninajua nitakua hinje kwa munda murefu. Kwanza kabisa, napenda kuvaa kofia hau kofia pana kwa sababu inanisaindia kulinda huso na macho dindi ya miale ya njua. Pili, mara nyingi ubeba miwani ya jua ili kupunguza mwanga mkali na kulinda macho. Pia napendelea kuvaa nguo nyepesi na zenye rangi sisizovutia njoto. Kuna siku ambazo ujaripu kukaa sehemu zenye kivuli au gubadilisha ratiba zangu ili nisitembee sana wakati njua liko njuu kabisa. Maravchache utumia mafuta ya ngozi yanayolinda dhindi ya njua hasa nikijua nitakua inje kwa munda mrefu saindi. Kwa hujumla, ninajitahindi kunjikinga ili kuwapuka kuchoka na njoto na pia kulinda hafya ya ngozi yangu.

Kwa upande wangu, mwandishi ni nayo mpenda ni ngugi wa thiongo. Napenda kazi zake kwa sababu huwandika handithi sinazo guza maisha ya kawaida ya watu waki Afrika, lakini pia hubeba ujumbe waki jamii na wautamanduni. Anaelezea changamoto za jamii, maisha ya wakulima, elimu na historia kwa namna ambayo ni rahisi kuelewa lakini inaguza moyo. Kila wakati nikipata kitabu chake, huwa ni nakiona kama njia ya kujifunza zaidi kuhusu maisha halisi, historia na tamanduni zetu. Napenda pia, jinsi anavyo weza kuunganisha luga ya kiswaili na mahana kubwa bila kufanya iwe ngumu. Kwa kifupi, kazi zake unifundisha, uniburundisha na uniaja nikifikiri zaidi.

Kipindi cha televisheni ninachopenda ni Masterchef Australia. Na kipenda kwa sababu kinachanganya mashidano, ubunifu wa chakula na hadithi za washiriki. Kila msimu, kuna watu tofauti wenye historia zao na inafundisha uvumilivu ubunifu na jinsi ya kukabiliana na changamoto. Kinacho nivutia zaidi si tuko kupika bali kuona jinsi, wanavyo panga, wanavyo bandilisha mawazo na kuunda sahani nzuri kutoka kwa wazo tu. Pia nikipindi kinacho nifundisha kwa kushindwa si mwisho bali nisehemu ya kujifunza na kukua. Kwa kifupi, ninakipenda kwa sababu kinaonyesha ndoto, juhundi na ukuaji wa mtu binafsi.

Chakula cha kigeni nilichowahi kujaribu ni sushi ya kijapani. Nilipokuwa nikijaribu mara ya kwanza ilikuwa ni hisia tofauti kabisa kuliko chakula nilichokuwa nimezoea. Ladha ya samaki gafi, mchanganyiko wa mchele na tangawizi na sasa ya soya iliburudisha sana viungo vyangu. Kitu kilichonivutia zaidi ni jinsi kila kipande kilivyopangwa kwa uangalifu. Sio tu kwa ladha bali pia kwa muonekano. Hata kama nilikuwa sijazoea kula samaki gafi, nilijifunza kuthamini ladha na utamaduni wa chakula cha kijapani. Hapa nilikumbuka kuwa chakula tu si lishe bali pia ni uzoefu wa kuona, kunusa na kuonja.

Kuhusu majira ni nayo penda ni majira ya kiangazi. Na penda kiangazi kwa sababu hua najua, muanga wakutosha na unaleta isia za furaha na nguvu. Kila wakati majira haya ya napofika, nakumbuka njinzi ni livyo penda kucheza nje na marafiki wakati walikizo, kuogelea kwenye mito hauma maboa boa na pia kutembea zehemu za puani. Shuguli ninazo penda kufanya majira haya ni kutembea nje, kushirikiana na marafiki, kucheza michezo na mara nyingine hata kushiriki zerehe za nyumbani au mta. Hali ya hewa wakati wa kiangazi, unifanya nijesikia furaha na mshangao kwa sababu njua linaangaza, upepo kidogo unapopita na kuleta raha na mwili unapumzika ukuwa nje. Kwa kifupi, majira ya kiangazi ni kipindi ninachopenda sana kwa sababu unimba na fasi ya kuwa huru, kucheza na kufurai maisha kwa kawainda.

Kwa upande wangu, mimi ni mtu huamka mapema kuliko kuwa usiku. Napenda kuanza siku mapema kwa sababu inanipa nafasi ya kupanga mambo yangu kabla ya kelele na shughuli nyingi za mchana. Asubuhi, huwa na utulivu, hewa safi na mara nyingi ni wakati mzuri wa kufanya kazi au masomo bila usumbufu. Pia ninafurahia kuona jua linapochomoza na kuanza siku kwa neno nzuri. Usiku kwa upande mwingine huwa napenda kupumzika kuanda mawazo ya kesho na mara chache tuu kuwa na shughuli nyingi. Kwa hiyo sii mtu wakua mchana sana hadi usiku.

Ninakumbuka mwalimu mmoja kutoka shule nitamuita mwalimu joseph Nilimpenda sana kwa sababu alikuwa na subira na alikuwa akitufundisha kwanjia rahisi ya kuelewa Kila somo alilo lisoma Alitafsiri kwa mfano wa maisha ya kila siku jambo nililo nifanya niwe na hamu ya kunjifunza zaidi Pia alitupatia na fasi ya kuuliza maswali bila kuogopa na mara zote alituimiza tusome zaidi. Ilipo kuandarasani, nilihisi furaha na hofu kidoko pamoja kwa sababu halitufundisha kwa adabu lakini pia kwa upendo. Kila wakati nikimkumbuka na kumbuka tabasamu lake na sahuti yake ya upole na jinsi alivyo tufanya tuwe na hamu ya kunjifunza. Kwa kweli mwalimu kama huyo, uniacha likiisi kwa furaha na heshima kila nikimkumbuka.

Kwa upande wangu, napenda kuimba lakini siyo kwa kiwango cha kitaalamu. Naimba zaindi nikiwa nyumbani au nikiwa peke yangu kwa sababu kunanifanya nijisikie huru na kurilaksi. Kuna nyimbo ambazo nikisikia huwa najiunga bila hata kufikiria asa zile za zamani au zile zinazobeba kumbukumbu fulani. Wakati mwingine, huimba nikiwaza hau kupika na inakua njia ya kunjifurahisha tu. Ingawa sauti yangu si bora sana naimba kwa sababu inanipa furaha na kunifanya ninjisahau kwa munda mfupi.

Kwa upande wangu, napenda kutumia mtandao kila siku kwa sababu ni rahisi kupata habari, kujifunza mambo mapya na kuwasiliana na marafiki au familia. Mara nyingi napitia mitandao ya kijamii, nikisoma makala au kuangalia video ambazo zinanifaringi na kuniacha nikiwa na furaha. Pia mtandao unisaindia kupanga siku zangu kama vile kukagua ratiba kuangalia barua pepe au kufuatilia mambo muhimu. Wakati mwingine napomzika tu kwa kuangalia picha, memis au vitu vya burudani. Kwa kifupi kutumia mtandao kila siku nizehemu ya maisha yangu sio tu kwa burudani beli pia kwa kujifunza na kuwasiliana na watu.

Baada ya siku ndefu napumzika kwa njia kadha. Kwanza, napenda kuka achini au kulala kwenye kitanda kupumzika kidogo na kuondoa uchovu. Mara nyingine husikiliza usiki mzuri au podcast ili ya akili yangu ipumzike na nisiwe na mawazo ya kasi tu. Pia, mara nyingi hupenda kuangalia tv au video fupi hasa zile zinazo furaisha au zenya story nzuri ili kufuraia muda wa starehe. Wakati mwingine, hufanya kitu rahisi kama kutembea kidogo au kupumzika chini ya kivuli jambo linalo nipa nafasi ya kutulia na kuona dunia kiutulivu. Kwa kifupi, njia zangu za kupumzika ni kujipumzisha, kufurahia muda wangu binafsi na kuondoa mawazo ya shinikizo.

Baada ya mchana kukamilika, mimi huwa napanga kidogo mapumziko ya yangu ya jioni. Mara nyingi, napumzika nikikaa au nikilala chini kidogo, nikisoma au kuangalia televisheni. Wakati mwngine, napenda pia kufanya kitu cha kawaida cha starehe kama kusikiliza muziki au kuongea na familia na marafiki. Kwa kawaida, napumzika karibu saa kumi na moja asubuhi, au mwishoni mwa mchana kulingana na ratiba yangu. Kuhusu sherehe za jioni, sipendi sherehe kubwa mara nyingi. Lakini napenda sherehe ndogo ndogo na marafiki au familia, kama kusherehekea mafanikio madogo au hata chakula cha pamoja. Jinsi langu napenda kulala ni kitanda chenye mashuka safi na njini dogo na kufunika. Jambo lilano nifanya njisikie salama na tulivu. Wakati wa jioni hisia zangu ni furaha na utulivu kwa sababu ni wakati wa kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi, na kujiandaa kwa siku mpya.

Mimi hupenda sana kucheza ngoma. Hii ni moja ya njia ambazo huniwezesha kupumzika na kujiburudisha. Napenda hasaa kucheza ngoma za kiafrika kwa sababu zinabeba misiki ya asili na ritimu zinazofanya mwili usogee bila hata kufikiri sana. Wakati wa kucheza ngoma hupata nafasi ya kuungana na watu wengine kucheka na kujisahau kidogo na shughuli za kila siku. Pia, ngoma inanisaidia kujieleza kwa njia ya mwili na kuondoa stiresi. Kwa kifupi, kucheza ngoma ni burudani na ni starehe na hunifanya nijisikie huru na furaha.

Wakati ninajitunza, mimi ufanya mambo mandogo mandogo yanayo niweka mwili, vizuri na hakili. Kwa mfano, napenda kuosha huzo na mwili vizuri kutumia krimu hau mafuta ya ngozi ya kulainisha ngozi. Na mara nyingine kusoma kidogo hau kusikiliza msiki hili kupumzika kiakili. Pia mara nyingine ufanya mazoezi mandogo nyumbani au kutembea kindogo hili mwili usikoze nguvu. Kwa kifupi ni mchanga nyiko wakupumzika, kufurahia mda wangu binafsi na kuwakikisha na inajesikia huru na vizuri.

Mimi upata habari mtanao ni mara nyingi nikiwa nyumbani hau pale ninapo kuwa na munda wa kupumzika. Mara nyingine upitia simu yangu hau komputer yangu ni kitazama mitandao ya kijamii, tofuti za habari au vindeo fupi zinazo toa taarifa. Napenda kufanya hivi ni kilala kidogo kwenye kitanda hau nikiwa kiti chaka wainda ili nisikoze habari muhimu za dunia burudani hau mambo yanayohusu jamii yangu. Pia mara nyingine upitia ngurupu za familia hau marafiki mtandaoni hili kujua kinacho jiri na kushirikia na mawazo. Kwa kifupi kupata habari mtandaoni nisehemu ya maisha yangu ya kila siku na unifanya nijesikie nikiwa hapundetendi na kuwenelea kunjefunza.

Ndio Mimi hujaribu kufanya yoga mara kwa mara Napenda yoga kwa sababu hunisaindia kupumzika mwili na akili hasa baanda ya siku ndefu ya kazi au shule Wakati wa yoga napumzika nafanya mizunguko ya mwili kupanua misuli na kuthibiti pumzi Hii unifanya nijisikia tulivu na kuondoa stresi Pia napenda kufanya yoga nyumbani au kwenye sehemu tulivu nje ambapo naweza kujiskia huru na kuwa na munda wangu binafsi. Kwa kifupi, yoga ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku kuna nifanya nijiskia salama huru na mwenye furaha kidogo.

Kuhusu wazee wangu, mimi hufanya jitihanda kuwa na huhusiano mzuri na heshima. Napenda kusikiliza mawazo yao, kujivunza kutoka kwa usoevu wao na kushirikiana nao pale panapohitajika. Mara nyingi huwa tunazungumza kuhuzu mambo ya kila siku, maisha au istoria ya familia jambo linalonifanya nijisikie karibu nao. Hata kama siwezi kuwa pamoja kila wakati, ninanjitahindi kuwa mwana hau mwanafunzi mwema kueshimu maamusi yao na kushirikiana kwa amani. Kwa kifupi, mahusiano yangu na wazee wangu ni ya eshima upendo na kushirikiana hili kunjenga mazingira mazuri ya familia.

Chakula cha jadi ninachopenda ni wali na samaki wa kukaanga. Napenda sana kwa sababu ni kitamu, ni rahisi kula na hufanya nijisikie nikiwa na nguvu. Mara nyingine huenda nikikichanganya na mboga safi ya kienyeji jambo linalofanya chakula kiwe cha afya pia. Napenda kula chakula hiki nyumbani pamoja na familia au marafiki kwa sababu sio tu kinanipa furaha ya latha bali pia ni wakati mzuri wa kushirikiana na wengine. Kwa kifupi, chakula changu ninachopenda ni rahisi, cha kitamaduni na kinanifanya njisikie furaha na kuridhika kila nikikila.